Na kitu ni nachofanya kulinda mazingira ya kwanza. Mimi mwenyewe na hakikisha kwamba. Siendi ni kitupa tupa taka ovyo ovyo huku nje nina potembea. Na hakikisha ya kwamba nimelinda mazingira vyema. Iwapo ninatakataka nitaweza kubeba takataka hiyo. Hadi nifike nyumbani. Sitaenda ni kitupa hiyo takataka kila mahali ni napokwenda. Pili ni nawaelimisha watu kuhusu njia za kulinda mazingira. Vile ambavyo wanaweza kupanda miti, vile ambavyo hawafai kutupa taka ovyo ovyo wanapotembea, ninahakikisha kwamba ninawaelimisha watu kadhaa kuhusu vile ambavyo mazingira yanafaa kulindwa. Pia, ninaenda kongamano ambazo zinaongelelea vile ambavyo tunapaswa kulinda mazingira yetu. Ninahakikisha kwamba nimeenda kongamano hizo, nimepatana na watu wengi. Ninahakikisha kwamba ninapatiana maoni yangu ya vile ambavyo na fikiria mazingira ya nafa paswa kuhu.

Naam mimi napenda kula popcorn. Napenda kula popcorn ambayo nimejitengenezea nyumbani. Kuna njia tofauti tofauti za kutengeneza popcorn. Mimi napenda popcorn ikiwa moto kama haijalala bado. Ikiwa moto ili unaisikia, unasikia radha yake. Alafu pia, unapata kwamba siku hizi kuna njia tofauti tofauti za kupika popcorn. Unapata kwamba watu wanaweka radha tofauti tofauti kama vile caramel, kama vile chocolate, kwa hivyo unapata popcorn yako sio ya kawaida inavutia zaidi ukiwa umeweka radha fulani mimi napenda kwanza hizo popcorns ambazo ni flavored hizo zinazo kuwa na radha.

Mimi huwa na hakikisha ya kwamba nimelala masaa, masaa nane. Pia italingana na kitu ambacho nitakuwa nikifanya siku inayofuata. Ama kama tuseme ninakazi, itabidi nimelala mapema. Lakini kama sinakazi, siku inayofuata. Huwa na hakikisha kwamba nimelala masaa manane ili niweze kupumzika. Ili nikiamka asubuhi niache kusikia kama nimechoka.

Ninayoipenda zaidi ni rangi ya waridi. Mimi napenda rangi ya waridi. Kwani inanikumbusha kwamba mimi ni msichana. Msichana anayependa kufurahia. Msichana anayipenda kuangalia maisha yake. Namiliki vitu mingi sana vya hiyo rangi. Kuanzia nguo, viatu, bagi zangu, vitu za kuekea vitu. Pia vikombe vyangu, na sahani zangu vyote ni vya rangi hiyo. Inanifanya nijihisi kwamba mimi ni msichana. Msichana anayejitunza, msichana anayejiangalia, msichana anayependa maisha yake. Nimeiona mara rangi hiyo mara nyingi zaidi wakati kwa maua, maua mengi yana rangi ya waridi.

Sifa, ninayoona kwamba ni muhimu kwa kiongozi, mzuri, ni kuwa mfano bora, ni kuwa mfano bora kwa ajili gani. Mimi huona kwamba, kiongozi ya akiwa mfano bora, pia watu ambao wanaowaongoza, wataweza kuiga mfano huo wa kiongozi. Kuwa mfano bora kwa kila kitu, kwa kuvaa, kwa kuongea, kwa kutembea, kila kitu ambacho unachofanya. Hakikisha kwamba wewe ni mfano bora. Ili wengine waweze kufuata mfano huo.

Habari ninazipata kutoka kwenye mtandao wa kijamii. Unapata kwamba, siku hizi kuna habari ambazo hazipipirishwi kwenye televisheni. Ila ukingia kwenye mtandao wa kijamii, utaweza kuzipata habari hizo zote. Mimi kwa hivyo napenda kufuata habari kutoka kwenye mtandao wa kijami. Hapo ndipo ninapoangalia habari zinazoendelea za nchi, za ulimwengu kutoka kwenye mitandao ya kijamii.